Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki, kutegemea na ratiba yangu na aina ya shuguli nilizofanya katika siku husika. Nikiwa na wiki yenye shuguli nyingi, kama kazi nyingi au mazoezi ya mwili, huwa nalazimika kufua mara nyingi zaidi, kwa sababu nguo huchafuka haraka. Kwa mfano, nguo za kazi, za mazoezi na za ndani huwa zinahitaji kufuliwa mara kwa mara ili kudumisha usafi na afya ya mwili. Napenda kupanga kufua nguo kwa mpangilio maalum, badale ya kusubiri zikuwe nyingi sana. Hii hunisaidia kuepuka msongamano wa kazi na pia kunifanya niwe na nguo safi kila wakati. Mara nyingi mimi huchagua siku maalum kama katikati ya wiki na mwishoni mwa wiki ili kufanya kazi hii kwa utulivu bila haraka. Kufua kwa mpangilio hunifanya nisichoke sana na pia hunipa muda wa kufanya shuguli nyingine muhimu. Pia natenganisha nguo kulingana na aina ya rangi. Nguo nyeupe hufuliwa peke yake, nguo za rangi nzito kivyake na nguo nyepesi au za ndani kivyake. Hii hunisaidia kudumisha ubora wa nguo zangu, kuepuka kuchanganya rangi na kuhakikisha kila aina ya nguo inapata usafi unaostahili. Ingawa hii huongeza muda kidogo wa kufua naona ni muhimu kwa matokeo mazuri ya muda mrefu. Kwa upande wa mazingira, mimi hujaribu kutumia maji na sabuni kwa uwangalifu. Siwezi kufua kila siku bila sababu. Kwa sababu, najua hilo linaweza kuwa na athari kwa matumizi ya maji na garama. Pia, wakati mwingine, mimi huamua kufua kwa mkono badala ya mashine, hasa kwa nguo chache au nyepesi, ili kuokoa umeme na kulinda nguo zisiharibike haraka. Kwa ujumla kufua nguo mara mbili au tatu kwa wiki hunipa usawa mzuri kati ya usafi mpangilio na ufanisi wa muda hunifanya nijisikie nipo nafifu nimejipanga na niko tayari kwa majukumu ya kila siku bila msongo wa mawazo unaotokana na ukosefu wa nguo safi.